Maramingi, mimi video natazama katika TikTok. Unajua TikTok ikona kila kitu mtu anaezataka. Silazima eti sasa uanze kuenda kwa runinga ama YouTube. YouTube kwanza zake ziukuwa ndefu, ndefu zinachosha. Na sisi binadamu katika hii generation ambayo tuko unapata mtu unachoka sana kuona vitu ambazo ni ndefu. Kwaivo unaenda kule TikTok unapata imekatwa katwa, imekatwa katwa kwa muda ambao nizuri. Mimi mara mingi na shinda tu huko tiktok na watch Kila ambacho unataka kuona unaenda Hila ya chosha ya chosha sana.

Mwalimu ambaye namkumbuka tukiwa huko primari alikuwa anaitwa madam Osodo alikuwa mwalimu wangu wa kingereza huu likuwa kama niko katika darasa la nne alianza kutufunza nikiw darasa la nne na huu wakati ambao alikuwa anatufunza alikuwa mjamzito halafu si una elewa tu wamama wajamzito jinsi wanavyoongea ama wanavyofanya mambo kuna wengine wakiwa na mimba wamekuwanga wamenyamaza ila huyu mwalimu wetu madamu Osodo alikuwa moto wa kuotea mbali yaani kuna siku ambayo alikuwa anakuja darasani halafu akija darasani jinsi tu unawezasalimia mtu ati good morning yeye hakuwa anafanya hivyo yeye alikuwa anakuja anaanza kutuimbia huu wimbo good morning good morning teacher teacher so ha alikuwa anasema madamu Osodo alikuwa anasema good morning good morning na sisi wanafunzi tunajibu Teacher, teacher, I'm happy to see you. Teacher teacher good morning alikuwa anaendelea akiimba hivyo kwa sauti kwa sauti kwa sauti hadi tulikuwa tunaogopa sisi wanafunzi halafu isipokuwa hiyo mambo ya kuongea kwa nguvu alikuwa na matusi makubwa kubwa matusi ambayo yalikuwa yanashtua sana alikuwa anakaa hivi anaanza kutusiana tu anaanza kusema wewe mbwa wewe kondoo sijui nini lakini tulikuwa tumemzoea halafu tulikuwa tunafurahi pia kwa sababu unajua ilikuwa vigumu sana kupata mwalimu kama huyo halafu pia akikasirika alikuwa anakupea kofi ingine hapo unajisahau huyo ndio mwalimu wangu ambaye sitawahi msahau huyo huyo huyo.

Mara mingi mi hutumia kompyuta kama nataka kutazama filamu, hizi za video katika kompyuta. Kwa sababu unapata, ukilinganisha kompyuta na simu, kompyuta ikona surface kubwa sana. Unawezo ukaona kila kitu ambacho unataka, ila simu lazima ushide umeishikilia mkononi. Hata ka mkononi unaganda, unaishikilia tu ju unataka kuona. Ila kompyuta unaweka tu hapo, unawatch filamu yako polepole. Mi napenda kuwatch video.

Naam, nimewaifikiria mara mingi sana kuanzisha biashara yangu. Wewe umewahi kupigwa na shida. Adi ukajiona wewe ni mwana biashara? Ila kusema kweli, unajua kuona biashara yako ni kitu cha kupendeza kabisa kwa sababu huna mtu ambaye wa kukuambia sijui amka wakati huu uende kazini, huna mtu ambaye anakulipa pesa jinsi anavyotaka. Halafu unajua mara mingi, hawa biashara ambayo unfanyia mtu mwingine, wao ndo wanakumbia wakati wa kuamka, wao ndo wanajua pesa ambayo wanakulipa, yaani huna chako, wao ndo wanakumbia sijui kuja kazini wakati huu. Mimi nishai fikiria kuanzisha biashara yangu, mimi mwenyewe. Kwa sababu hiii unajua inasaidia, pesa zote zinakuendea wewe, faida zote zina kuendea wewe. Huna ile ati, unataka kuanza kusema, ati unangojea mwisho wa mwezi, ndio ukapate pesa chako kidogo, unapata pesa kila siku, kila siku ukiuza, kila kiti ikienda. Halafu mimi, biashara ambayo ningependa kuanza ni haya biashara ambayo yanalingana na mambo za agriculture. Unajua vitu za agriculture zinaenda sana, kwa hivo kufuga kuku, kupanda sukuma wiki, nyanya, vitunguu. Hizo ni vitu ambazo ukona uhakika kwamba, zikisha kuwa automatically utakuwa unapata pesa kidogo.